Lengo moja ninalo katika kazini ni kuishi na kushiriki kufanya muda mrefu katika kazini. Ni vyema kuwa na muda mrefu kazini ndio upate maarifa katika hii kazi. Pia ni vizuri kufanya kazi mahali pamoja ili uwe na ufahamu bora ya kazi.

Katika masaa ishirini na manne, ninatumia masaa kumi na manane katika mtandao. Maana, katika mtandao kuna vitu mingi vinavyoendelea. Na ni vizuri kuwa na ufahamu ni nini kinachoendelea. Mara mingi ninakuwa kwa mtandao kama kijana mdogo. Ndipo unapata kazi katika mtandao. Pia unajua vile taifa lenu linaendelea. Matukio inayotokea katika nchi yenu na ata nchi zingine. Kwa hivyo masaa mingi natumia katika mtandao. Kwa teknolojia iliyo kwa sasa masaa mingi ni vizuri mtu kuwa katika mtandao. Maana hapo ndipo kila kitu kinachoendelea katika dunia utajulia. Unajuana na watu wa mataifa mbalimbali na hata kujua vile taifa linaloendelea utajulia hapo. Mtandao ni kitu cha muhimu katika maisha yangu na siezi ishi bila kuwa mtandaoni.

Kwanza nitasema mimi ni mtu mtilivu katika kazi yangu. Mimi ni mtu mwenye bidii katika kazi yangu. Mtu ambaye ako tayari kusikiza na kushirikiana na watu wengine na kufanya kazi pamoja tukiwa na umoja. Ushirikiano wangu na watu wengine katika kazi yangu nautilia maanani. Maana mnapo kuwa na ushirikiano mwema kazi huwa rahisi na unafanya kazi kwa haraka. Kuwa mtu ambaye anapenda kusikiza maoni ya watu wengine na mnyenyekevu ni jambo la maana ambalo huleta ushirikiano mwema katika kazi.

Jambo la kwanza ni kujua kiini cha shida inatokea wapi. Ninapo jua kiini cha shida ya atokea wapi na tilia maanani kuleta suluhisho katika hiyo shida. Jambo la pili na tilia bidii katika kazi yangu. Nafanya jambo kwa haraka hata kama ni jambo ngumu. Nafanya kwa haraka na kuurahisisha hiyo kazi.

Baadhi ya kumbukumbu zangu nikiwa utotoni ni mingi. Mojawapo ikiwa kuogelea katika mito. Tulienda kuogelea katika mito tukiwa watoto wadogo. Na michezo mbalimbali kama vile kucheza kwa matope. Kucheza katika mashamba ya watu kulisha mbuzi katika mazingila ambayo ilikuwa mbali sana. Hizo ni mojawapo wa kumbukumbu ninazozikumbuka katika utoto wangu.